Ndio, mimi hutoa sadaka au michango ili kuwezesha shughuli ya kanisa kuendelea. Kwa kuwa, mungu anatusihi tuwe wana wazuri na tukaweze kuchangisha ili kazi yake iendelea. Pia, tunapotoa michango iwe ya kusaidia wale wasiojiweza ama ya kupeleka wanafunzi shule. Ama ya kitu chochote kinachotokea, hii hutusaidia zaidi na hutufanya kuwa bora zaidi kimaisha na pia, hutusaidia kuunda jamii na kukuza ili tuwe na jamii bora na jamii inayofaa kimaisha Pia, hii kupitia michango, watoto wengi wamepata elimu ambayo imewasaidia kuwa watu bora na watu wa maana kimaisha na kuwahepusha na vitu tofauti tofauti mbovu kama vile wizi na uharibifu wa mali.

Mara nyingi wikendi, mimi hujiunga na marafiki na mandugu. Hii ni tuzungumze maneno yaliyotokea wiki mzima. Na tuwaze na kuwazua jinsi tunaweza punguza matatizo yaliotokea wiki mzima. Katika mkutano hii, pia sisi hufunza wana wadogo. Ili wakaweze kuelewa jinsi maisha yanavyoendelea na jinsi maisha yalivyo ya sasa. Ili wakawe na heshima na dhima katika kila kitu wanachokifanya. Pia sisi huungana na familia wa nyakati za weekend. Ili tule pamoja, tuburudike pamoja na burudani tofauti tofauti, kama vile kama vile kucheza michezo tofuti tafauti kama urushaji wa mawe, urushaji wa mawe, kucheza kandanda, kucheza basketboli. Hizi zote hutufanya tuwe pamoja na kutuunganisha zaidi. Tunapocheza boli cheza boli maarufu kama kandanda. Hii hutuweka pamoja zaidi na kutupa nguvu ya kusonga mbele. Pia sisi hula pamoja kama familia, hula pamoja kama mandugu na wazazi Hii hutuweka pamoja na kuzidisha utengamano katika familia.

Mimi hushugulikia wateja wangu kwa upole na kwa umakini zaidi. Ili wakaweze kurejea nyakati nyingine watakapohitaji kitu ambacho ninachouza. Iwe ni chombo ama kitu chochote. Hii kunifanya kuwatunza na kuishi na wateja kwa muda mrefu sana. Kwa kuwa sisi hutia bidii na kuzidisha umakini kwa kile wanachokitaka na kile wanacho kipenda. Hii imetuweka kuwa bora zaidi na kuwa wauzaji bora zaidi katika jamii yetu na katika nchi kwa ujumla.

Mimi hupenda kuwasiliana na wenzangu kupitia kwa njia ya mtandao. Njia hii ni rahisi sana na ya haraka zaidi, kwa kuwa mi hutumia mtandao kama vile Facebook, TikTok na Whatsapp kuwasiliana na marafiki na mandugu na kila mmoja ambaye nawasiliana naye Hii imeniwezesha kuwasiliana zaidi na njia ya haraka sana na mtu yeyote ninayewasiliana naye.

Kile kitu kinachonipa motisha zaidi kazini ni kuwa ninapofanya kazi ili jina la Mungu lionekane Hii hunipa motisha zaidi na hunisukuma ili nifanye kazi yangu kwa bidii zaidi. Imenisaidia kuwa bora kimaisha na kuwa bora katika kila kitu ninachokifanya. Inaniwezesha kusonga kimaisha na kuwa mwananchi bora kwa kuwa natia bidii zaidi na nafanya bora zaidi.

Marafiki wapya, mimi huwa, mimi hukaa nao vizuri na kuwaeleza kila kitu ninacho kipenda na kile nisicho kipenda. Hii hutusaidia kuwa na urafiki mzuri, kuwa na nakuendelea vizuri katika husiana wetu. Pia katika tunapoendelea na urafiki wetu, mi huwafunza vile vitu navyovipenda na vile vitu nisivyovipenda. Ili tusije tukakosana Pia mihuwapenda marafiki wenye bidii Kwa hivyo mihuwasii watie bidii Kwa kile kitu wanachokifanya na wakati wowote wanapofanya.

Mimi hupenda kusome vitabu vya aina ya hadithi vitabu hizi hupanua akili yangu na kuniongeza maarifa zaidi Pia vitabu hizi ni bora sana kwa binadamu anavyokua Kwa kuwa zinamsaidia kujenga akili na kupigania kujua kile kinachofaa katika maisha yake vitabu hizi vya hadithi hutupa hadithi ya kitambo na hutupa ma masomo ya kitambo hiyo tunaitumia kufanya vile vitu vinavyofaa kwa wakati wa sahii.

Mimi kufanya kazi na timu ya mbali Mimi hu huwanza kwanza na kupanga kujua kila mmoja atafanya nini katika kazi hiyo Kwanza kila mmoja anaye husika kwenye kazi hiyo awe kutoka kwenye timu ya mbali ama karibu Kila mmoja lazima ajue lengo lake na madhumuni yake katika kazi hiyo Kisha kila mmoja anapewa kazi na yule atakaefanya naye Kisha wakati the beauty Unawekwa katika kila kazi iliopeano Hii utasadia kila moja kutia bidii katika kazi anafaa afanya Kisha tunangia kwenye kazi na kuifanya vyema kwa bidii yetu yote.

Mimi huwenda hospitali mara nne kwa mwaka kwa kuwa mimi huwa sikonjeki huwa naenda tu huwa naenda tu hospitalini kuangalia jinsi mwili wangu unavyoendelea na kwa ubora uliomo. Kwa kuwa mwili wangu huwa bora zaidi kwa vile vyakula vizuri ninavyo vila na kwa uwezo wa mwenyezi Mungu. Mwili wangu huwa bora zaidi na huwa mwema zaidi. Na hii hunifurahisha sana hunipa nguvu ujasiri kila siku.

Mtu aliyenifundisha jambo muhimu alikuwa babu yangu aliponiambia kuwa nitie bidii katika kila kitu nachokifanya na nimwombe mwenyezi mungu akaeze kunisaidia kila mara ili nikaeze kusimama wima Alinisaidia zaidi kwa kuwa imenijenga zaidi na imenifanya kuinuka zaidi katika kila kitu nachokifanya na kuwa bora katika maisha yangu ya kila siku.

Ndiyo, mimi hupenda kutembea kwa miguu, hii huni nipa ujasiri na pia hunisaidia kufanya mazoezi wakati wowote napohitajika kufanya mazoezi Pia, unapotembea kwa miguu, hii hukwezesha mwili wako ku ku kutembeza damu katika kila sehemu ya mwili na kufanya kuwa bora zaidi kimaisha.

Mimi napenda kujifunza mambo mapya kwa kutazama marafiki wangu, kutazama mandugu zangu na kutazama wale walio karibu yangu. Pia, mimi napenda kujifunza mambo mapya kutoka kwa mitandao kama vile intaneti marufu na mitandao kama vile YouTube na TikTok. Hapo, mi hujifunza mambo mengi yanayo ihusu dunia na yanayo ni husu mimi. Kwa hivyo mimi ujifunza mambo mengi sana na ninapenda kujifunza mambo mingi Pia mimi ujifunza mambo mengine ka kupitia usomaji wa vitabu Unaposoma vitabu unajifunza vitu vingi tafauti usivovijua na.

Mimi napendelea kunyoa. Unaponyoa unakaa vyema na unakaa bora zaidi. Kwa hivyo mi hupendelea kunyoa na mara yeyote napo ndevu zinapomea mimi huzinyoa ili zisije zikanisumbua wakati wowote na shughuli yangu. Pia ni bora kunyoa maana wanaume wengi bora zaidi duniani hawana ndevu. Hiyo ndiyo sababu mimi hunyoa.

Ndiyo, mimi hupiga kura. Hii ni kwa sababu, kila kiongozi anayochaguliwa, ni muhimu sana kujua maadili yake na maendeleo atakayo nifanyia. Nisipo piga kura, hiyo ni ashiria kuwa, nimepiga kura mbovu. Na nikipiga kura, hiyo ni ashiria kuwa, nimepiga kura nzuri na imetumika kufanya maamuzi ya inchi nzima. Kwa hivo, lazima nipige kura na mi hupenda kupiga kura.

Ndiyo, mi hupenda kucheza mchezo wa ubao kwa manake. Hii hunichangamsha akili na kunifanya niwe bora zaidi kila mara. Hivo, mi hupenda kucheza mchezo wa ubao ambao hunisaidia kuwa bora zaidi katika kila kitu nachokifanya. Kwa hivo, mchezo wa ubao ni bora sana. Hasaa tunapokutana marafiki ama mandugu. Sisi hujiunga pamoja na kucheza mchezo huu kwa kuwa hutupa burudani zaidi.